Ndiyo, napenda sana kwenda pwani. Pwani hunipa utulivu wa kipekee. Kusikia sauti ya mawimbi, kuhisi upepo wa bahari na kuona maandhari pana hunifanya ni pumzike kiakili. Pia, napenda kutembea ufukweni, kuogelea kidogo au kukaa tu nikitazama bahari.